Mimi huangalia barua pepe marudio machache tu kwa siku, labda mara mbili au moja, nyingine mchana na zingine jioni. Hii ni kwa zababu kuangalia kila wakati kunaweza kuchosha na kupoteza muda. Lakini ikiwa ninasubiri kitu muhimu kama jibu la shule kazi au mradi wa freelance basi napenda kuangalia mara kwa mara ili nisikose habari muhimu. Naweza pia kukuambia njia za kusimamia barua pepe bila kuingilia sana. Maisha yako ya kila siku ikiwa, unataka.